Ndiyo, napenda kuvaa saa, napenda kuvaa saa kwa sababu inanisaidia kujua muda na pia ninapoivaa najihisi kuwa nimekamilika kimavazi sababu nahisi kuwa ni baadhi ya mavazi.

Sana sana, mimi huchekeshwa sana na watu wale wanaoigiza. Kwa mfano, huku nchini tunao watu wanaoigiza wengi sana katika mtandao wa TikTok, Facebook, YouTube na zinginezo nyingi. Kwa hivyo, muda wangu mwingi ninapotoka kazini ama wakati niko kazini ila sifanyi kazi naweza kuingia mtandaoni ili niweze kuchekesha na waigizaji.

Naam. Nimewahi kushiriki mashindano wakati nilipokuwa katika shule ya msingi. Niliweza kujiunga na kundi la wanafunzi kadhaa waliokuwa wanakimbia ili kushindania kikombe cha mashule kadhaa. Kwa hivyo mimi pia nilijipata humu ili niweze kupigania shule yetu kwa kupata kombe hilo.

Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya na hii ni kwa sababu inanirahisishia inanirahisishia kazi yangu ninayoifanya na wakati inapungua. Saa zingine, napenda kujaribu teknolojia mpya ili kujua yanaojiri, maneno mapya na kila kitu kinachoendelea duniani kwote.

Mandhari nzuri niliowahi kuona ni bahari wakati wa machweo ya jua. Maji huwa ya rangi ya samawati na ya machungwa, upepo mwanana huvuma taratibu na mawimbi husikika kwa utulivu. Mandhari hiyo hunipa amani na kunifanya nijiskie karibu na maumbile kwa hivyo mandhari hayo ya bahari nayapenda sana.

Napenda sana kusimamia. Hii ni kwa sababu hii hufanya kuwa wewe kama kiongozi na kuonyesha wengine mfano bora ambao wanaweza kuendelea wakifuata. Kusimamia husaidia sana kukusaidia ili kuendelea na tabia njema kwa kuongoza wengine. Kuwa kama mfano kwa wenzako ambao unao wasimamia na pia kuleta amani baina ya wengine.

Ndio, napenda kucheza na watoto sana. Ninapo tembea barabarani ni wakute. Ninapo enda kanisani ni wakute. Ama ninapo toka kazini. Mimi napenda watoto sana sana. Maana watoto ni mibaraka sana. Na iwapo niko kwa nyumba wakati mingi huwa wananitembelea.

Ninatazama video kwenye mtandao wa YouTube, Instagram, TikTok na hata pale Facebook huwa ninazitazama video za aina mingi. Mfano, kuna video ambazo ni za kuelimisha, kuna video ambazo ni za kuburudisha na kuna video ambazo ni za kuangalia iwapo unataka kujua jambo fulani.

Ndio natumia video kwa mawasiliano hii hunisaidia kuona uso wa mtu anaye ongea naye kuelewa hisia zake na kufanya mazungumzo ya mbali yawe ya karibu zaidi kama vile kuongea kwenye video call.

Napenda sana kupiga picha kama vile ninapoenda katika sehemu ambazo zinapendeza kama mandhari ya mto kama vile kwenye hoteli kubwa kubwa mimi hupiga picha ili niweze kujikumbusha katika mda ujao niweze kujikumbusha.

Chakula ninacho kipenda zaidi. Ni wali na kuku. Napenda kwa sababu ni kitam sana. Kinatoa nguvu na mara nyingi huchanganyika vizuri na mboga za kienyeji. Na pia ni chakula kinasho nipa furaha ninapo kila pamoja na familia yangu au marafiki.

Nayapenda majira ya joto, napenda kwa sababu huwa na jua la kutosha, linafanya niweze kwenda pwani, kucheza nje na kufanya shughuli za burudani kwa uhuru pia majira haya hunipa nguvu na furaha kutokana na mwanga ule wa jua.